Napenda maua hasa waridi jekundu na Lilies. Maua hunipa hisia ya utulivu, furaha na uzuri wa asili unaogusa moyo. Waridi jekundu hunivutia kwa sababu huwakilisha upendo wa dhati, shukrani na hisia nzito zinazo elezwa bila maneno. Harufu yake tulivu na rangi yake yenye mvuto huongeza hali ya kimapenzi na kufanya mazingira yaonekane ya kupendeza zaidi. Kwa upande mwingine, maua ya ililies univutia kwa urahisi wake na maana yake ya usafi, matumaini na amani. Huleta hisia ya utulivu na wa akili na ufanya mtu ajisikie karibu na asili. Ninapoyaona au kuyapokea nahisi kuthaminiwa na kutiwa moyo. Maua haya mawili unikumbusha umuhimu wa uzuri mdogo katika maisha ya kila siku na jinsi vitu rahisi vinaweza kubeba maana kubwa sana katika mioyo yetu.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mimi huanza kwa kusikiliza kwa makini wanapo shiriki changamoto au mawazo yao. Kwa sababu kujua mtu anasikilizwa humfanya ajione wa thamani. Hua natoa maneno ya moyo na faraja hasa wakati mambo hayaendi kama walivyo panga na kuwasaidia kuona kwamba kushindwa si mwisho bali ni somo la kujifunza. Pia, hupenda kupongeza juhudi zao hata pale matokeo bado hayajawa makubwa kwa sababu kutambua jitihada huongeza kujiamini na hamasa ya kuendelea mbele. Ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa matendo kwa kufanya kazi kwa bidi kuwajibika na kuwa na mtazamo chanya kwani watu hujifunza zaidi kwa wanachokiona kuliko wanachokisikia. Wakati mwingine, huwasaidia kwa ushauri wa vitendo au kushirikiana nao kutafuta suluhisho, badala ya kuwa laumu. Zaidi ayote, huwahimiza waamini uwezo wao, waendele kuwa nasubira na wakumbuke kwamba kila mtu anamchango muhimu katika timu au jamii. Jambo linalowapa nguvu ya kusonga mbele kwa matumaini na ujasiri.

Sipendi kuoga kwa maji ya moto, ninapendelea kuoga kwa maji ya kawaida au baridi kwa sababu hunipa hisia ya uamsho na nguvu mwilini. Kuoga kwa maji yasiyo ya moto, hunisaidia kujisikia mchangamfu hasa asubuhi na hunifanya nianze siku nikiwa na akili iliyoamka vizuri. Pia nahisi kwamba maji ya moto hunifanya nichoke haraka au nijisikie legevu wakati maji ya kawaida hunisaidia kuwa makini zaidi. Kwa upande wa afya, naamini kuoga bila maji ya moto sana husaidia ngozi na mzunguko wa damu, na hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu baada ya siku ndefu. Wakati wa hali ya hewa ya joto, kuoga maji ya kawaida hunipa nafuu zaidi na hupunguza hisia ya joto mwilini, hata wakati wa baridi naweza bado kuhimili maji ya kawaida kwa sababu yamenizoesha na yananipa hisia ya uthabiti. Kwa ujumla, kuoga kwa maji yasiyo na ya moto ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha unaonifanya nijisikie hai mwenye nguvu na tayari kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia katika mambo mengi kwa wakati mmoja. Kupitia simu ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa urahisi kupitia simu ya za kawaida, ujumbe au mitandao ya kijamii. Pia, huitumia kupata taarifa muhimu kusoma habari kujifunza vitu vipya na kufanya utafiti kwa haraka kupitia interneti. Kwa upande wa kazi na biashara, simu hunisaidia kupanga ratiba, kufuatilia shughuli, kufanya malipo ya kidigitali na kuwasiliana na wateja popote nilipo. Isitoshe, simu hunisaidia kwa mambo ya burudani kama kusikiliza mziki, kutazama video na kupumzika baada ya siku ndefu Zaidi ya yote ni kifaa kinachonipa urahisi, kasi na ufanisi katika maisha ya kisasa Hivyo ni vigumu sana kufikiria maisha bila kuwa na simu ya mkononi.

Juisi ya matunda ninayo ipenda zaidi ni juisi ya maembe. Ninapenda sana juisi hii kwa sababu inaladha tamu ya asili na harufu nzuri inayoburudisha. Inapokuwa imetengenezwa kwa maembe yaliyoiva vizuri, huwa laini, nzito na huwacha ladha tamu mdomoni inaofurahisha sana. Juisi ya maembe hunipa pia hisia ya nguvu na kurithika hasa wakati wajoto au baada ya siku ndefu ya kazi. Zaidi ya ladha, ninaipenda kwa sababu inavirutubisho muhimu kama vitamini C na A ambavyo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi. Kwa ujumla, juisi ya maembe sio tu kinywaji ninacho furahia, mbali pia hunikumbusha ladha ya asili msimu wa matunda na furaha ndogo za maisha ya kila siku.

Ninahisi tathmini za kazi ni muhimu sana, ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta presha. Kwangu, naziona kama fursa ya kujitathmini na kuelewa vizuri nguvu zangu, pamoja na maeneo ninayo hitaji kuboresha. Tathmini zinapofanywa kwa haki na uwazi, hunisaidia kujua kama malengo yangu yanaendana na matarajio ya kazi, na kama juhudi zangu zinatambuliwa. Pia hunipa nafasi ya kupokea mrejesho wa kujenga ambao hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Hata hivyo, nahisi tathmini zinaweza kuwa changamoto ikiwa zita zingatia makosa peke bila kuangalia maendeleo au mazingira ya kazi. Ndio maana ni naamini mawasiliano ya wazi kati ya mfanya kazi na msimamizi ni muhimu wakati wa tathmini. Kwa mtazamo chanya, tathmini za kazi hunipa motisha ya kueka malengo mapya, kuongeza ufanisi na kuboresha utendaji wangu. Zinapofanywa kwa heshima na usawa, haziwi chanzo cha hofu bali huwa chombo cha maendeleo, kujifunza na kujenga imani kazini.

Nilizaliwa katika mji wa nakuru, mji wenye uzuri wakipeke katikati ya bonde la ufa. Hadithi ya mji wangu huwanza na mantari yake ya kuvutia, ziwa nakuru linalong'a chini ya jua, likiwa nyumbani kwa flamingo walio pamba maji kwa rangi ya waridi. Waze wa mji walikuwa wakisema kuwa nakuru ni mahali pa muanzo mpya kwa sababu watu wa makabila na tamaduni tofauti walikusanyika hapo kutafuta maisha bora. Nilipo kuwa niliona mji ukibadilika pole pole kutoka mji mdogo tulivu hadi kitovu chenye ushuguli nyingi za biyashara na usafiri. Asubuhi zilijaa harufu ya udongo mpya baada ya mvua na jioni zilileta upepo mwanana ulio vuma kutoka milimani. Nakuru ilikuwa mji wa hadithi ndokondogo, wachuuzi wa soko wakipiga kelele kuuza bidha zao, watoto wakicheza kandanda barabarani na familia zikikusanyika kushiriki hadithi za siku. Kanisa shule na masoko vilikuwa moyo wa jamii, kupitia changamoto na furaha, nakuru ilinifundisha umuhimu wa mshikamano, uvumilivu na matumaini. Hadi leo, nakuru nizaidi ya mji wangu wakuzaliwa ni mahali paliponipa mizizi kumbukumbu na ndoto za kusonga mbele.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi huanza kwa kupumua kwa utulivu na kuchukua mapumziko mafupi ili kupunguza presha ya haraka. Hata dakika chache za kujitenga na kazi hunisaidia kupanga upya mawazo. Kisha hujaribu kupanga vipa umbele ni kigawanya majukumu makubwa kuwa madogo ili yasinitawale kisaikolojia. Ninapohisi nimechoka sana, utafuta utulivu kwa kusikiliza muziki laini au kutembea kidogo, jambo linalo saidia akili kupumzika. Pia hunisaidia sana kuzungumza na mwenzangu au rafiki kuhusu changamoto ninazokutana nazo kwa sababu kushirikiana hupunguza uzito wa mzigo. Mara nyingine, ujitahidi kujiweka mbali na presha kwa muda kwa kufanya kitu ninachokipenda. Kama kufanya mazoezi mepesi au kunywa maji cha joto, zaidi ya yote ujikumbusha kuwa msongo wa kazi ni wa muda na kwa kujitunza na kubaki na mtazamo chanya naweza kuumudu na kuendelea mbele kwa utulivu na ufanisi.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana katika maisha yangu ni mama yangu, hasaa kuhusu biashara. Tangu nikiwa mdogo, alinifundisha dhamani ya kufanya kazi kwa bidii, uwaminifu na uvumilivu katika kila ninacho fanya. Alinionyesha kuwa biylashara sio tu kuhusu kupata faida, bali pia kuhusu kuwaheshimu wateja, kujenga mahusiano mazuri na kuwa na nidhamu ya kifedha. Kupitia mfano wake nilijifunza umuhimu wa kupanga matumizi kutunza akiba na kutokata tamaa wakati mambo yanapokuwa magumu. Alinifundisha pia kuwa changamoto katika biashara ni sehemu ya safari ya mafanikio na kila hasara hubeba somo la kufanya kesho iwe bora zaidi. Maneno na matendo yake yamenijenga kuwa mtu jasiri mwenye maono na anayedhamini juhudi za kila siku. Hadi leo, mafundisho ya mama yangu kuhusu biashara yanaendelea kuniongoza katika maamuzi yangu na ninayachukulia kama msingi muhimu kwa mafanikio yangu binafsi na ya kikazi.

Nimewahi kutembelea ziwa na mto na uzoefu huo ulikuwa wakufurahisha na wakukumbukwa sana. Nilipokuwa ziwani, nilivutiwa na utulivu wa maji na mandhari ya kuvutia iliyokuwa ikizunguka eneo hilo. Mawimbi madog yaliyokuwa yakigonga ufukwe, yalileta hisia ya amani na kunipa nafasi ya kutafakari na kupumzika akiakili. Hewa safi kutoka majini ilinifanya nijisikie huru na karibu zaidi na asili. Nilipotembelea mto, nilifurahia sauti ya maji ya kitiririka kwa kasi au taratibu ikitegemea sehemu ya mto. Ilikuwa ni uzoefu wa kunibudisha akili na kunikumbusha jinsi maisha yanavyoendelea kusonga mbele bila kusimama. Ziara hizi zilinionyesha umuhimu wa kutenga muda wa kupumzika, kujiondoa kwenye harakati za kila siku na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili. Ambao huleta utulivu wa moyo na nguvu mpya.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora. Kwa sababu katika kazi yoyote, iwe ni ndani ya ofisi au katika biashara, uwezo wa kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa wengine ni msingi wa mafanikio. Mawasiliano bora husaidia kushirikiana kwa ufanisi na wenzako, kuepuka migongano isiyo ya lazima na kuhakikisha malengo ya kazi yanafikiwa kwa wakati. Pia stadi hii inahusisha kusikiliza kwa makini, siyo tu kuongea, kwani kuelewa mahitaji, changamoto na mawazo ya wengine kunasaidia kufanya maamuzi sahihi. Mbali na hilo, mawasiliano bora hujumuisha uwezo wa kutumia teknolojia. Kama barua pepe, simu au mitandao ya mawasiliano, ili kufanikisha mawasiliano haraka na kwa usahihi. Kwa kweli, stadi hii ya mawasiliano hufanya kazi yangu iwe rahisi yenye tija, na inanisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini na hata nje ya kazi.

Ninapendelea zaidi kuandika kuliko kusoma. Kuandika hunipa nafasi ya kueka mawazo yangu wazi na kupanga fikra zangu kwa utaratibu unao nifanya nijiskie amani na kueleza hisia zangu vizuri. Ni njia ya kujieleza, kushirikisha uzoefu wangu na kuunda hadithi au maelezo yanayo weza kugusa wengine. Kuandika pia hunisaidia kuthibitisha mambo niliyo jifunza na kuyakumbuka kwa urahisi. Kwani maandishi ni kumbukumbu inayoishi kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, kuandika ni fursa ya kushirikiana na wengine kwa njia tofauti kama vile barua, maelezo ya kazi au hata mitandao ya kijamii na hufungua mlango kwa mazungumzo na mitazamo mipya. Kwa hivyo, kuandika sio tu burudani, bali ni stadi ya muhimu inayonisaidia katika maisha yangu ya kibinafsi na ya kazi.

Wakati wa siku ninaofanya kazi vizuri, zaidi ni asubuhi. Asubuhi ni kipindi ambapo akili yangu iko makini, yenye umakini mkubwa na nguvu ya kufikiri kwa wazi. Kwa sababu mwili na akili zipo fresh, baada kupumzika usiku. Hapo ndipo napata uwezo mkubwa wa kupanga majukumu, kushughulikia changamoto ngumu na kufanya maamuzi sahihi bila kusuasua. Asubuhi pia hunipa msukumo wa kuanza siku kwa bidii na mara nyingi majukumu ninayoanza wakati huu huenda kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo kuwa na ratiba ya kazi asubuhi kuna saidia kuepuka msongamano wa shughuli na kuondoa hofu ya kuchelewa kufanya mambo muhimu. Kwa kifupi, asubuhi ni muda wa dhahabu wa utendaji wangu wa kazi, ambapo ninafanya kazi kwa umakini, kwa kasi na kwa matokeo bora zaidi.

Mchezo ni nao upenda zaidi katika michezo ya olimpiki ni kuogelea. Kuogelea hunivutia kwa sababu ni mchezo unao changanya nguvu za mwili, mbinu nidhamu na umakini wa hali ya juu. Ninapo uangalia huvutiwa na jinsi waogeleaji wanavyo thibiti pumzi zao, kasi na mwendo wa amili yao ndani ya maji kwa usahihi mkubwa. Kila sekunde huhesabika, jambo linalofanya mchezo huu uwe wa kusisimua sana kutazama. Pia napenda kuona aina mbalimbali ya mitindo ya kuogelea kama freestyle, backstroke, breaststroke na butterfly. Kila moja ikiwa na changamoto zake. Kuogelea katika olimpiki hunifundisha umuhimu wa mazoezi ya mara kwa mara, uvumilivu na kujitoa kwa muda mrefu ili kufikia ubora wa kima taifa. Zaidi ya ushindani, mchezo huu unaonyesha roho ya olimpiki, kujituma, heshima na kutokata tamaa. Ndiyo maana kuogelea ni mchezo unaonifurahisha na kunipa msukumo mkubwa.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi huanza kwa kupumzika na kutulia akili baada ya shughuli za siku. Hii mara nyingi inahusisha kusoma kidogo au kuandika dayari. Jambo ambalo linasaidia kupunguza stress. Baada ya hapo, ujaribu kupanga ratiba ya kesho, kuangalia majukumu muhimu na kuakikisha kila kitu kiko tayari, ili kuanza siku mpya kwa utulivu. Pia mara nyingine upenda kusikiliza muziki tulivu au kufanya mazoezi mepesi. Kama kupumzika kwa kupumua kwa kina, jambo linalo saidia mwili na akili kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kabla ya kulala, upenda pia kusafisha mwili na kuandaa chumba ili hali ya mazingira, iwe tulivu na ya kupendeza. Hatimaye, ujitahidi kuingia kitandani na mawazo chanya ni kikumbuka maambo mazuri ya siku na kujianda kwa usingizi wa amani. Kwani usingizi mzuri ni msingi wa nguvu, uthabiti na utendaji mzuri kesho.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, kwanza hujaribu kuelewa kikamilifu sababu na madhara yake. Ni muhimu kuchukua muda kuona jinsi mabadiliko hayo yanavyoweza kuadhiri kazi, wenzangu na malengo ya kampuni. Bada ya hapo, hujaribu kubadilika kwa mtazamo chanya nikikumbuka kwamba mabadiliko mara nyingi huleta fursa ya kujifunza, kuimarisha ujuzi na kupata njia bora za kufanya kazi. Pia, hujikita katika kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu, kushirikiana, kuuliza maswali na kuelewa vizuri matarajio mapya. Hii inasaidia kupunguza hofu au mashaka yanayo weza kuibuka wakati wa mabadiliko. Kwa upande mwingine, hupanga mikakati ya kujirekebisha na kutumia rasilimali zangu vizuri kuhakikisha na kuwa na ufanisi licha ya mabadiliko. Hatimaye, huzingatia ustahimilivu na kuvumiliana na mchakato wa mabadiliko kuna nisaidia kuwa na mtazamo wa kujenga baada ya kushindwa au kukerwa. Na hivyo kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha kazini.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi, kupitia simu nawasiliana kwa haraka na familia marafiki na wenzangu kazini kwa kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii. Pia huitumia sana kwa kazi kama kuangalia barua pepe, kupanga ratiba, kufuatilia biashara au majukumu na kuwasiliana na wateja. Mbali na hilo, simu hunisaidia kupata taarifa na kujifunza mambo mapya kupitia interneti, kusoma habari na kutafuta ufumbuzi wa changamoto za kila siku. Wakati mwingine, huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video, lakini matumizi yangu makubwa zaidi ni kuhakikisha mawasiliano, kazi na shughuli zangu za kila siku zinaenda kwa ufanisi na urahisi.

Ninapendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunipa hali tulivu na rahisi kwa macho na kunisaidia kufanya kazi au kusoma bila kuumiza macho na au kuchosha akili. Pia hunisaidia kuunda mazingira yenye usawa, sio mzuri sana kiasi cha kufanya macho kuumia, wala hafifu sana kiasi cha kunifanya nijisikie usingizi au kuchoka. Kwa upande wa hisia, mwanga wa kati hutoa hali ya utulivu na mzuri wa kuzingatia na pia unafaa kwa kupumzika, kuandika au kufikiria bila usumbufu. Zaidi ya yote, mwanga wa kati hufanya mazingira ya ndani ya nyumba au ofisi kuwa ya kupendeza na yenye starehe. Ikirahisisha kazi na shughuli za kila siku kwa urahisi zaidi.

Ushauri ningependa kupea mtu mwingine ni kujua kudhamini muda, bidii na juhudi zake na kujitahidi kila siku kuwa bora zaidi kuliko jana. Ningesema kwamba maisha hayana njia moja ya mafanikio lakini mtu anapojituma kuwa na nidhamu na mtazamo chanya matatizo huanza kuonekana kama changamoto za kujifunza badala ya vizuizi. Pia ni muhimu kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine kwa sababu kila mtu ana uzoefu au hekima inayoweza kusaidia katika maisha. Ningependekeza pia kushirikiana na kuwa na uhusiano mzuri na wenzako kwani msaada wa jamii au timu mara nyingi hufanya malengo yawe rahisi kufanikisha. Zaidi ya yote ningesisitiza kuwa na uvumilivu na kutokata tamaa kwani mafanikio makubwa mara nyingi yanahitaji muda na jitihada na kushindwa mara moja siyo mwisho mbali ni somo la kujenga nguvu za kesho. Ushauri huu ni kama mwongozo wa maisha unaoweza kumsaidia mtu kuwa na udhabiti, furaha na mafanikio binafsi na ya kijamii.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye maana. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, tukishirikiana hadithi za siku na kusikilizana, kwa sababu mawasiliano huimarisha upendo na uelewano. Pia hufurahia sana kula pamoja, iwe ni chakula cha nyumbani au wakati wa sherehe ndogo. Kwani chakula hutukusanya na kutupa nafasi ya kucheka na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Wakati mwingine, tunapendelea kufanya shughuli za pamoja kama kuomba, kutazama vipindi au filamu, au kutembeleana na ndugu. Jambo linaloongeza mshikamano wa kifamilia. Wikendi hupendeza zaidi, tunapopumzika pamoja, tukitoka matembezini au kufanya shuguli nyepesi nyumbani. Kwangu, kutumia muda na familia sio tu burudani, bali ni njia ya kujenga kumbukumbu, kupeana nguvu na kukumbushana kwamba licha ya changamoto za maisha, familia ni chanzo kikubwa cha faraja, upendo na utulivu wa moyo.

Ningependa kutembelea mji wa Bali. Unaopatikana Indonesia. Bali ni mahali penye mandhari za kipekee kutoka fukwe zenye mchanga mweupe na maji safi ya blue hadi milima yenye kijani kibichi na mashamba ya mpunga yenye muundo wakupendeza. Mji huu pia unajulikana kwa utamaduni wake wakipekee, tamasha sanaa na imani zinazo changanya historia na maisha ya kila siku. Jambo linalovutia sana kwa mtu anayetaka kujifunza kuhusu utamaduni tofauti. Zaidi ya hayo, bali ni mahali pazuri pa kupumzika na kujisafi kiakili na kimwili. Kwa sababu unaweza kufanya viyoga, kutembea kwenye mfukwe au kujumuika na watu wenye furaha na ukarimu. Kutembelea bali kungekua fursa ya kuona uzuri wa asili, kupumzika na kupata uzoefu wa kipekee wa maisha. Likiwa ni mchanganiko wa furaha, utulivu na mafunzo mapya kutoka tamaduni za mbali.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, niliyoona au kushiriki ulikuwa katika mechi ya mashindano ya mkoa. Timu zilizokuwa zikicheza ni timu ya shule yetu na timu ya shule jirani. Na ushindani ulikuwa mkali sana. Kipindi hicho cha mchezo, kilikuwa cha nusu ya pili hadi mwisho. Ambapo kila kipigo na kila mchezo wa ulinzi ulikuwa na uzito mkubwa. Jambo la ajabu lililotokea pale mpiga wa mpira wa timu yetu, alipiga home run ya kushangaza. Ambapo mpira ulipita mbali sana, hadi ukalingana na mipaka ya uwanja. Jambo ambalo halikuonekana linatokea mara kwa mara. Tukio hilo lilibadilisha mwendo wa mchezo, mara moja, na kuwaacha mashabiki wote wakiangua kwa mshangao na furaha kubwa. Wakati huo, nilihisi msisimiko mkubwa, shangwe isiyo na kifani na mshangao, na moyo wangu ulikua ukipiga kwa kasi kutokana na furaha na mshikamano wa timu. Ninapofikiri kuhusu wakati huo leo, bado ninahisi fahari kubwa na furaha, kwani niliona jinsi mshikamano nidhamu na jitihada za wachezaji zilivyolipa. Tukio hilo linanikumbusha umuhimu wa kushirikiana, kujiamini na kuendelea kuwa na matumaini kwani mara nyingine tukio moja la ajabu linaweza kubadilisha matokeo yote ya mchezo na kuwacha kumbukumbu isiyosahaulika.

Kinacho nifanya nicheke zaidi ni vitu vya ajabu au vya kuchekesha, vina vyo tokea kila siku. Hasa pale watu wanapojaribu kitu kipia kwanjia isi otarajiwa au wanaposema kitu kilicho na ucheshi wakupendeza. Pia, mimi ufurahia kucheka wakati nikiwa na familia au marafiki, tunapo shirikiana hadithi kejeli kidogo za kirafiki au kucheka pale tunaposhindwa kidogo lakini kwanjia ya kuchekesha. Vitu vya kichekesho pia vinaweza kuwa michezo, video za burudani au kejeli zisizo hatarishi, ambazo hunifanya nisisitezewe bali nicheke kwa furaha. Kwa kweli, kucheka kuna nipa hisia ya furaha kupumzika kiakili na kuondoa msongo wa mawazo, na mara nyingi ushughulikia mawazo mabaya kwanjia ya asili. Kwa hivyo, chochote kinachonifanya nicheke ni kile kinachonipa furaha, mshikamano na utulivu wa moyo.

Wakati umeme unapokatika, mimi huanza kwa kubaki mtulivu na kutafuta mwanga wa muda, kama kutumia taa ndogo, mishumaa au taa za betri. Kisha, hujaribu kufanya shughuli zisizo hitaji umeme kama kusoma kitabu, kuandika dari, kupanga mawazo yangu au kuzungumza na familia. Mara nyingine, ninapenda kupumzika kidogo, kufikiria au kufurahia utulivu wa nyumba bila kelele za mashine. Wakati mwingine ni fursa ya kucheka na familia au marafiki kwa michezo midogo au mazungumzo ya kweli. Wakati umeme unapokatika, ninahisi utulivu na fursa ya kupumzika akili na ninapofikiri kuhusu wakati huo na jua ni nafasi ya kukumbuka umuhimu wa muda waki msingi bila teknolojia na kuhimiza kushirikiana na wenzangu kwa karibu zaidi.

Sipendi chakula cha haraka, napendelea chakula cha nyumbani au chakula kilichoandaliwa kwa utaratibu mzuri, kwa sababu huwa na lishe bora na ladha ya asili. Chakula cha haraka mara nyingi hua na mafuta mengi na hakinipi hisia ya kushiba au nguvu kwa muda mrefu. Pia, napenda kujua kile ninachokula na jinsi kilivyotayalishwa, jambo linalonifanya nijisikia salama na kuridhika zaidi. Kwangu, kula chakula kilichoandaliwa kwa uangalifu ni njia ya kujitunza kiafya na pia kufurahia ladha halisi ya chakula.

Napenda kula mahali tulivu na yenye mandhari nzuri kama vile mikahawa au migahawa yenye bustani au eneo la nje lililo wazi. Mahali kama hayo hunipa hisia ya kupumzika na kufurahia chakula kwa utulivu bila kelele nyingi au harakati za kila siku. Pia napenda migahawa inayotoa chakula cha ladha nzuri na safi, ambapo unaweza kuona jinsi chakula kilivyotayarishwa na kuzunguka na mandhari ya kuvutia kama maua, miti na au mandhari ya jiji. Kula nje kwa namna hii, siyo tu unaridhisha tumbo, bali pia unafurahia muda wa amani, mazungumzo mazuri na uzoefu wa kijamii. Kwa hiyo, napendelea sehemu zinazotoa mandhari tulivu usafi na furaha ndogo ya kila siku.

Ninaoga marambili kwa siku, mara moja asubuhi na mara nyingine jioni. Kuoga asubuhi kuna nisaidia kuamuka vizuri, kuwa makini na kuanza siku kwa nguvu baada ya kupumzika usiku. Kuoga jioni, kuna nisaidia kusafisha mwili na kupumzika baada ya shuguli za siku nzima na kuna nisaidia kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kuoga marambili pia hufanya mwili na akili kuwa safi, mtulivu na tayari kwa shuguli za kila siku. Na pia ni njia ya kujitunza kiafya na kuondoa uchovu ulio kusanyika. Kwa jumla, zoezi hili la kila siku linachangia afya nzuri utulivu wa akili na hisia ya usafi mwilini.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni nyama ya kuku pamoja na mboga. Hii ni mchanganyiko ninaoupenda kwa sababu hunipa lishe bora, nguvu na kurithika. Nyama ya kuku hutoa protini muhimu inayohitajika kwa mwili kuendelea kuwa na nguvu na afya nzuri. Huku mboga zikitoa vitamini, madini na nyuzinyuzi zinazosaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na afya kwa ujumla. Mara nyingi, napendelea chakula hiki kwa kuwa ni tamu, chenye afya na kinaweza kutengenezwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kupikwa au kuchemshwa. Kulingana na ladha ninayoipendelea nyumbani. Pia, mchanganyiko huu hunisaidia kuwa na hisia ya furaha na kurithika kwani ni chakula kinachonipa nguvu kuendelea na shughuli za mchana bila kuchoka.

Napenda sana kulima bustani. Kufanya hivyo kuna nipa amani ya akili na furaha, kwani kuangalia mimea ikikua kuna nisaidia kuhisi karibu na asili. Napenda kupanda mimea mbalimbali kama mboga, maua au mimea ya kijani, na kuiona ikipata maji kupanua majani na kuzaa matunda au maua. Bustani pia nisehemu nzuri ya kupumzika na kujifunza uvumilivu kwani unahitaji muda na utunzaji wa kila siku ili mimea ikue vizuri. Zaidi ya hayo, kulima bustani kuna nisaidia kufurahia chakula safi na kilicho asili na kunikumbusha umuhimu wa kazi ngumu na jitihada ndogo ndogo zinazotua matokeo makubwa. Kwa kweli, bustani ni mahali pa utulivu, furaha na hisia ya kurithika, ninapo kuwa na muongozo wa asili mikononi mwangu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni maadili na ibada ya kila siku. Ni muhimu kwangu kushikilia maadili kama heshima, uaminifu, uvumilivu na upendo kwa wengine. Kwani haya hutoa mwongozo wa jinsi ya kuishi maisha yenye maana na amani. Pia, ibada za kila siku hufanya niondoke kwenye changamoto na msongo wa maisha hunisaidia kutulia akili na kujisadikisha. Kwa upande mwingine, dini pia hunifundisha umuhimu wa msaada kwa wengine, mshikamano wa jamii na shukrani kwa kile ninacho pata. Jambo linaloongeza furaha na utulivu wa moyo. Kwa hivyo, jambo la dini a mbalo ni muhimu kwangu, siyo tuibada, bali ni mtazamo wa maisha unaonisaidia kuwa mtu bora. Mwenye huruma na mwenye moyo mtu livu.